Mimi jambo ambalo nafanya kuhakikisha namaliza kazi yangu kwa wakati. Jambo ya kwanza napaswa kupanga ratiba yangu kwa umakini. Kila kazi ni ninayopaswa kufanya ina muda wake. Na ikiwa sipangi ninakosa kumaliza kwa wakati. Ratiba inawezesha kujua ni kazi gani nafanya kwanza na ipi badaye. Alafu jambo ingine napaswa kuamua kazi muhimu kwanza. Kila kazi ni ya kiwango sawa na dharura. Kazi muhimu ya zinazohitajika muda mrefu lazima nifanya kwanza. Hii inaniwezesha kuwa naweza kuwa na uhakika kwamba kazi ya muhimu itakosa muda wake. Napaswa kuepuka kuchelewesha kazi, kuchelewesha kuna sababisha stressi na kufanya kazi kuwa ngumu zaidi. Kila ninapofanya kazi mara tu inapoanza na ongeza uwezo wakumaliza kwa wakati bila shinikizo. Napaswa kugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo. Kazi kubwa inaweza kuonekana ngumu lakini kugawa hatua ndogo ndogo kunanisaidia kuweza kuendeleza hatua kwa hatua na kuona maendeleo. Kila hatua ndogo inayokamilika inanipa mutisha ya kufanya kazi. Napaswa kuondoa usumbufu wakati wa kufanya kazi, simu, mitandao ya kijamii na burudani zingine zinazopunguza umakini. Kwa kuzingatia kazi tu, ninaweza kumaliza haraka na kwa ubora. Napaswa kueka muda malumu wa kazi kwa kila kazi. Kwa mfano, nikiweka saa ya kufanya kazi saambili, ninaweza kujitolea kikamilifu bila kupoteza muda. Muda maalumu unanisaidia pia kufanya mapumziko kwa ajili ya kuchangia kuchaji nguvu. Napaswa kutumia orodha ya kazi au kalenda kuandika kazi zote ninazo itaji kufanya. Kunanisaidia kuona jumla ya majukumu yangu. Pia inaniwezesha kukaa kazi zilizokamilika na kuendeleza na zingine bila kusahau. Napaswa kugawa muda kwa ufanisi kati ya kazi ndogo na kubwa. Kazi ndogo zinapaswa kufanyika haraka na kazi kubwa zinapangiwa wakati nina umakini zaidi. Hii inasaidia kuepuka kuchoka na kuongeza usalimishaji. Napaswa kutenga na kinachonifuruga wakati wa kazi kuhama kwenye sehemu tulivu na kueka simu mbali na kuepuka mazungumzo yasiyo muhimu kunasaidia kuzingatia kazi umakini huu ni muhimu kumaliza kazi kwa wakati. Napaswa kujipa motisha kila kazi inayokamilika naweza kujipa zawadi ndogo kama kupumzika kidogo au kula na hata napopenda motisha kufanya kazi kwa kufrai. Napaswa kueka malengo yanayoweza kupimika malengo haya yanasaidia kuona kama nimefika hatuwa sahihi. Pia malengo yananipa hisia ya mafanikio kila ninapokamilisha hatua ndogo. Jambo linaongezea motisha angu. Napaswa kuomba msaada wakati kazi ni ngumu. Si, kila wakati nina ujuzi wa kumaliza kazi pekee angu. Na unapata kwamba kuomba msaada haraka kunasaidia kumaliza kazi kwa wakati wa kuepuka kuchelewa kutokana na mchango. Napaswa kutumia teknolojia kwa kufanisi, programu na kupanga kazi. Kalenda na simu, vindokezo, nyabia kumbu kumbu zina saidia kufuatilia muda na kazi angu. Hii inafanya kazi kuwa rahisi na yenye mpangilio. Napaswa kudumisha nidhamu binafsi. Nidhamu inawezesha kuzingatia kazi. Ata katika wakati siwezi kuwa na matokeo mara moja. Kwa nidhamu ninaweza kukamilisha kila kipande cha kazi bila kuchelewa au kuhairisha. Napaswa kujifunza kutoka kwa makosa ya awali. Kila tukio linalosabibisha kuchelewa kunanifundisha jinsi ya kupanga muda vizuri zaidi. Kujifunza kutoa makosa kunisaidia kuboresha mbinu za kumaliza kazi kwa wakati siku zinazofuata. Napaswa kueka pia kuwa na mpangilio wa kimaumbile kila siku. Kila asubui ninaangalia ni kazi gani lazima ifanyike leo na ni ipi inaweza kusubiri mpangilio huu. Unanisaidia kuwa na mtiririko mzuri wa kazi. Napaswa kudumisha afya yangu ili kuwa na nguvu ya kufanya kazi. Kula vizuri, kula vya kutosha na kupumzika kunanisaidia kuwa na umakini na nguvu. Ikiwa ya kazi, ukifanya kazi njema, zinaisha kwa uraisi na kwa wakati. Napaswa kukabiliana na mchango wa akili tulivu wakati, kila mara wakati ninafanya kazi yangu.